Ninapoanza kazi, jambo la kwanza ninalofanya ni kupanga na kuthatmini majukumu ya siku hio. Ninatengeneza mpangilio wa kazi kwa kuangalia vipaumbele, muda uliopo na malengo ya timu. Hatua hii hunisaidia kuanza kwa utulivu na uwazi. Kuhakikisha kuwa ninajua ni kazi ipi inahitaji kushugulikiwa haraka na ipi inaweza kufatilia. Pia napenda kuangalia mawasiliano muhimu barua pepe ujumbe au taarifa za timu ilib nisikose tarifa za msingi kabla ya kuanza utekelezaji. Kwa kufanya hivyo, naanza siku yangu kazini nikiwa na mwelokeo sahihi na nguvu ya kusonga mbele kwa ufanisi.

Napenda kutembea sehemu ambazo zinanipa utulivu na muskumo wa ubunifu hasa maeneo yenye mandhari ya asili kama bustani zilizo na maua misitu yenye upepo mwanana au kando ya mito na maziwa ambapo sauti ya maji hunipa amani. Pia ninavutiwa na kutembea mijini yenye historia na utamaduni nikifurahia mitaa yenye alama za kani sanaa za ukutani na watu wenye tabasamu. Kutembea sehemu hizi hunifanya nijiskie huru nikuwa na nafasi ya kutafakari na kuunganisha mawazo yangu ya mazingira yanayo nizunguka.

Napenda michezo kwa sababu hunipa nafasi ya kushiriki moja kwa moja kupitia kucheza. Ambapo ninapata afya na mshikamano wa kijamii na pia kupitia kutazama ambapo ninajifunza nidhamu na uvumilivu kutoka kwa wanariatha wa kimataifa. Mchezo kwangu ni darasa la maisha na chanzo cha msukumo wa kila siku.

Ninalinda faraha ya mtadaoni kwa kutumia lunga imara na uvibitisho wa hatua mbili. Kuepuka kushiriki tarifa binafsi kwenye mtandao na kuhakikisha ninatumia mtandao salama. Pia nikagua ruhusa na programu kusoma sera za faraha ili kuhakikisha tarifa zangu zinalindwa ipazavyo.

Napenda kwenda cinema mara moja au mara mbili kwa mwezi hasaa pale ambapo kuna filamu mpya zenye mvuto. Kwangu, cinema ni burudani na pia nafasi ya kujifunza kupitia ubunifu wa waigizaji na waongozaji huku ikinipa fursa ya kushirikiana na marafiki na familia katika uzoefu wa pamoja.

Motisha yangu hutokana na kuona matokeo ya kazi yangu yakichangia mafanikio ya timu na shirika. Ninapo shirikiana na wenzangu kwa uwazi na mshikamano na ninapo jifunza ujuzi mpya huku nikishinda changamoto ninahisi nikiwa na maendeleo binafsi na ari ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na ubunifu.

Napendelea kusoma kwa sababu hupanua upeo wa maarifa na kunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine. Na pia kuandika kwa sababu hunipa uhuru wa kujieleza na kuunda mawazo yangu kwa ubunifu. Vyote viwili vinasaidia kukua binafsi na kitaaluma.

Nina sherehekea mafanikio ya timu kwa kushiriki furaha ya pamoja kupitia chakula mchezo au sherehe ndogo. Huku nikitoa pongezi kwa kila mshiriki ili kila mmoja ajisike kudhaminiwa. Sherehe hizi hunijenga na kutuimarisha kama timu zikionyesha kuwa mafanikio ni matokeo ya mshikamano na juhudi za pamoja.

Inachitahidi kuwamka mapema ili kutumia nguvu na utulivu wa asubuwi kwa kupanga na kutekeleza majukumu muhimu. Hata hivyo pia ninadhamini utulivu wa usiku ambao mara nyingi hunipa na fasi ya ubunifu na tafakari ya kina. Kwa hivyo ninachipanga kulingana na malengo ya siku ili kuhakikisha ufanisi na uyuano wa maisha.

Hali ya hewa ni nayopenda ni ile yenye miale ya wa jua laini upepo mwanana na mvua nyepesi. Mchanganyiko huu hunipa utulivu, mskumo wa ubunifu na nafasi ya kutafakari na huku ukinifanya nijisikia karibu na asili na maisha yenye uwiano.

Wakati nina hitaji msaada kazini, ninatambua changa moto na kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu au kiongozi wangu ili kupata suluhisho sahihi. Ninaji tahidi kujifunza kutokana na msaada huo nikiona ni fursa ya kuimarisha ujuzi na mshikamano wa timu.

Napenda kutembelea piramidi za Giza nchini Misiri. Kwa sababu ni alama ya ustaarabu wa kale moja wapo ya maajabu ya dunia ya kale yaliyosalia. Piramidi hizi hunivutia kwa ukubwa na ustadi wa usanifu uliotumika ambao hadi leo ni fumbo kwa wataalam wengi. Kutembelea eneo hili kungekua nafasi ya kipekee ya kugusa historia kwa macho yangu mwenyewe. Kujifunza kuhusu maisha ya wamisri wa kale na kutafakari hekima na ubunifu wa vizazi vilivyo pita. Kwangu ziara ya piramidi za giza si tu safari ya kuona mandhari ya kihistoria bali pia ni darasa la maisha linalo nihimiza kudhamini uridhi wa binadamu na nguvu ya ndoto kubwa.

Mara nyingi husikiliza mziki wa njili na mziki wa kitamaduni mziki wa injili hunipa ngugu na matumaini ya kiroho huku mziki wa kitamaduni ukinikumbusha mizizi na irithi wa jamii yangu. Vyote viwili hunipa utulivu na mskumo wa kila siku.

Napenda mkate wa ngano laini kwa ladha yake ya asili na urahisi wa kuambatana na vyakula mbali mbali aidha napendelea mkate wa kahawea kwa sababu ya virutubisho vyake na mchango wake katika afya njema. Wakati mwingine hufurahia pia mkate waki tamaduni kama chapati kwa ladha yake ya kipekee na ukaribu waki na utamaduni.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya waridi. Kila mara ninapo isikia hunikumbusha kukumkumbu za utoto na zawadi za upendo, huku ikinipa utulivu na msukumo wa ubunifu. Harufu hii ina alama ya amani na uzuri wa mwisho.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu ya angani. Hunikumbusha upei wa anga safi na bahari kubwa. Ishara ya uhuru na matumaini nina shati la buluu nyepesi ambalo hunipa hunifanya nijisikie uhuru na safi kila mara ninapoiona rangi hii nahisi utulivu na mskumo wa ubunifu mara nyingi naiona angani wakati wa mchana na pia kwenye mavazi na mapambo ya nyumbani.

Napenda kudumia muda na familia yangu kwa kushiriki chakula, kutembea pamoja na kushiriki burudani kama michezo ya mezani au filamu. Shuguli hizi hunijenga na kuimareisha mshikamano waki familia huku zikilenda furaha na kumbukumbu za pamoja.

Filamu ninayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness kwa sababu inanifundisha uvumilivu na matumaini ni drama ya kihisia ambayo niliona kwa mara ya kwanza nyumbani baada ya rafiki kunishauri ni kuitazama kila mara ninapoitazama na hisi msukumo mpya na ningependa kuiona tena kwa sababu hunikumbusha umuhimu waku pigania ndoto bila kukata tamaa.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuendeleza mawasiliano ya wazi, kuthamini mchango wa kila mshiriki na kuweka malengo ya pamoja pia ninajenga imani na heshima huku nikihimiza kushirikiana katika kutafuta suluhisho njia hizi husaidia timu kufanikisha malengo kwa mshikamano na ufanisi.

Kampuni ya kiteknolojia ninayoiamini zaidi ni microsoft kwa sababu ya historia yake ya uvumbuzi uwajibikaji na mchango mkubwa katika sekta ya kiteknolojia. Bidhaa na huduma zake zimetegemewa na mamilioni ya watu duniani huku ikisisitiza usalama wa data na faragha ya watumiaji. Aidha kupitia miradi ya elimu na huduma za wingu, Microsoft imekua ikisaidia mashirika na watu kibinafsi kukuza ujuzi wa kiteknolojia. Jambo linaoonyesha dhamira yake ya kuimarisha maisha ya watu kupitia teknolojia.